Chakula ambayo naipenda sana ama ninachokipenda ni ugali amahile chakula ambayo unatengeneza na ugali ambayo unasiaga unga, unasiaga mahindi halafu unaipika kwa maji. Ile chakula ina ladha nzuri sababu pia inaleta mtu anahisi kushiba sana maray a kwanza nilipoikula ilikuwa kitambo sana na nilipenda na mpaka leo hiyo chakula mimi huipenda sababu hata kando na kuwa inaladha nzuri na nini pia zile nutrients ama zile zile zile zinanisaidia mwili huwa inakuwa na afya nzuri sana kwa mwili ama inakuwa na umuhimu sana katika mwili mwenye alinielekeza kuhusu hii chakula ni mzazi na ambaye nilijua tukiwa Afrika vile tulikuwa tunaikula ulikuwa unaona vile mzazi anaitengeneza mara ya mwisho kuikula hii chakula nimeikula kitu kama siku nne ambazo zilizo pita naam.